Naam, ninapenda kuimba. Ninafurahia sana wakati ninaimba ili kujiliwaza, na pia kujifurahisha tu baada ya shughuli nyingi za siku, ili kukoza machovu. Mara nyingi, mimi huimba nyimbo za kazi. Labda kama nikiwa kazini, nikifanya shughuli za ukulima, nina imba ili ziweze kunipa motisha. Niweze kuendelea na kazi yangu kwa bidii. Pia wakati mwingine, ninapenda sana sana kusikiza nyimbo za kale, na kuziimba zile nyimbo za kale ambazo tunaziita, ama zinafamika kama zilizopendwa. Hizi nazo zinanipa kumbukumbu za hapo awali, kulingana na muktadha ambao unaimbwa. Kwa mfano, utapata kuna nyimbo--, kuna wimbo fulani ninaoupenda wa amka kumekucha. Ni wimbo ambao, nimekuwa nikiuimba kila wakati ili kuniwezesha kufanya jambo ambalo nimekusudia, bila kulegea na kuwa na uvivu. Mara nyingi kuimba kwangu pia kuna saidia kuizungumza lugha ya Kiswaili, kwa kina na inavyoitajika. Niposa mimi upenda kuimba na kuimba huku kumenipea mambo mingi ambayo yamenisaidia katika maisha yangu ya kila siku na kila wakati. Naam.

Kuhusu kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni swali ambalo siwezi nikapeana jina kama jibu bila kuelezea ni kwanini naitaja iyo kampuni. Kwa sababu kuamini kampuni ya teknolojia si jambo dogo. Tunaziweka mikononi mo simu zetu, tarifa zetu binafsi, pesa zetu, hata mawasiliano yetu ya kila siku. Kwa hiyo, kwangu mimi nina imani inaanzia kwenye misingi. Msingi wa kwanza, ukiwa naangazia jinsi kampuni inavyowajali watumiaji wake, je, wanapotengeneza teknolojia kwa ajili ya watu au ni kwa faida ya kampuni peke. Kampuni nayoamini ni ile inayo jaribu kurahisisha maisha yangu. Iwe ni kwa mawasiliano, kazi, biashara na hata burudani. Teknolojii ikinifanya nijisikie nimechanganyikiwa au kubanwa. Basi hapo tayari nimepata tatizo. Msingi wa pili, suala la usalama wa taarifa ni muhimu sana. Tunaishi kwenye dunia ambayo data ni mali. Na kampuni nayoiamini ni ile inayoweka wazi jinsi inavyotumia taarifa zangu, inayotoa chaguo kwangu kama mtumiaji naam inayojitahidi kulinda faragha yangu. Si lazima iwe kamilifu, lakini iwe tayari kuboresha na kukiri inapokosea. Kulingana na hiyo misingi, sina jina la kampuni, sio jina la kampuni ndilo la muhimu sana. Maadili ya kampuni, mwelekeo wa kampuni, na namna inavyonigusa kama mtumiaji. Na kivyangu nachukulia kama, hilo ndilo jambo la maana kuamini kampuni yoyote ile ya teknolojia.

Naam katika hili swala la maendeleo, ningependa kuona kwanza kabisa maendeleo ya fikra. Kwa sababu kabla ya miundo msingi kama vile barabara, majengo au teknolojia, maendeleo huanza akilini mwa watu na ningependa kuona jamii ambayo watu wanafikiri kwa uwazi. Wanauliza maswali na wako tayari kujifunza mambo mapya bila uoga. Pia ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu na iwe elimu ambayo si ya kukariri tu ili ufaulu kwenye mtihani, bali elimu inayomfundisha mtu kuishi, kufikiri na kutatua matatizo. Elimu iwe ile ambayo inawajali watoto wa kila mahali. Iwe ni kijijini au mjini na inayotambua vipaji tofauti. Si masomo ya darasani peke yake bali pia sanaa, michezo na ujuzi wa vitendo. Maendeleo mengine ambayo ningependa kuona ni maendeleo katika ajira na ujasariamali. Jamii ambayo vijana hawakai wakisubiri kazi, bali wanapewa mazingira ya kuunda fursa zao. Mafunzo ya ujuzi, mitaji midogo, msaada wa mawazo, mapya ni mambo ambayo yanaweza kuyabadili maisha ya watu. Na kwenye muktadha huu maisha ya vijana ambao wanatengeneza idadi kubwa ya watu katika jamii maendeleo ya kweli ni pale mtu anapoweza kujitegemea na kuheshimu kazi yake jambo jingine ningependa kuona maendeleo katika afya. Ningependa kuona jamii ambayo ina huduma bora za afya zinazopatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Jamii ambayo inathamini kinga, usafi na afya ya kiakili. Kwa sababu mtu akiwa mgonjwa hata maendeleo mengine yote hayana maana kubwa kwake.

Jambo zito hili. Na mimi binafsi hujitahidi kuenda mahali pa ibada mara kwa mara. Kuna nyakati huwa ni kila wiki na kuna nyakati ratiba za maisha zinapobana inanilazimu nikose. Lakini hilo halimaanishi imani inapotea. La, kwa sababu kwangu kuenda mahali pa ibada ni zaidi ya desturi. Ni ule muda wa kutafakari, kujirekebisha na kupata nguvu mpya ya kiroho. Mahali pa ibada hunipa nafasi ya kutulia ni mahali pa kujitenga na kelele za dunia. Mawazo ya kazi, familia na changamoto za maisha. Unapokaa pale, unasikia kama unapewa nafasi ya kupumua tena. Na hata kama unaenda mara chache, kile unachokipata kinaweza kukusaidia kwa muda mrefu. Kuna watu wanaenda kila siku, kuna wale wanaenda kila wiki, na kuna wale wanaenda marachache sana. Kivyangu naamini hakuna kipimo kimoja, kinachomfaa kila mtu. Kilicho muhimu ni kile unachobeba moyoni unapokwenda na unaenda kwa dhati au kwa mazoea. Unaenda kubadilika au kuenda kuonekana tuu. Hayo ni maswali ya mtu binafsi. Na kwangu mimi kuenda mahali pa ibada kunanisaidia kukumbuka maadili. Kunakumbusha kuwa kuna maisha zaidi ya kukimbizana na pesa au mafanikio. Kunanikumbusha kwamba huruma, upendo na msamaha ni vitu vya thamani sana katika jamii. Na pia ibada hunisaidia kuunganishwa na watu wengine ni mahali pa kusikilizana, kusaidiana na kujenga jamii. Wakati mwingine neno moja tu au wimbo mmoja au sala fupi vinaweza kubadlisha kabisa namna unavyoona siku yako au changamoto ulionayo.

Naam, swali la mboga ni swali linalo husisha mambo mingi. Kunao wale wenye imani kuwa mboga si chakula tu. Bali ni kionyeshi cha sehemu ya utamaduni, ni chanzo cha afya, na pia ni kumbukumbu za nyumani. Kwanza kabisa kwangu, mimi napenda sana sukuma wiki. Hii ni mboga ambayo karibu kila mtu anaifahamu na karibu kila nyumba imewahi kupika. Mimi ninapenda sukuma kwa sababu ni rahisi kupika, inapatikana kirahisi, na pia inaweza kuandaliwa kwa njia nyingi. Iwe ni ya kukaangwa kidogo na kitunguu, au iliochanganywa na nyanya, bado inabaki kuwa tamu na yenye lishe na virutubishi vingi. Pia napenda sana mchicha. Mchicha unaladha laini na hunifanya nikumbuke chakula cha nyumbani. Hasa ule uliopikwa kwa nazi au kidogo tu bila mafuta mengi. Mboga hii hunipahisia ya kula chakula chepesi lakini chenye nguvu. Hasa wakati wa jioni iwe ni ya kukangwa kidogo na kitungu, au iliochanganywa na nyanya, bari inabaki kuatamu na yenye lishe na virutubishi vingi. Kunde na nikichanganya na ndengu ambazo si watu wengi uzitaja kama mboga lakini kwangu ni muhimu sana. Kunde hasa hunikumbusha maisha kijijini na chakula cha asili. Zikiwa zimepikwa vizuri na labda kukaangwa kidogo na vitunguu huwa tamu sana na ushibisha. Labda nijieleze tu kuwa sipendi mboga kwa sababu ya ladha tu. Bali pia kwa faida zake za kiafya. Mboga unisaidia kujisikia mwepesi, kuwa na nguvu na hata kuepuka magonjwa fulani. Kadri unavyokuwa unaanza kuelewa kuwa kula mboga si adhabu. Bali ni zawadi kwa mwili wako mwenyewe.

Kuhusu hili swala la juisi ya matunda nayoipenda, kwanza niseme napenda ile juisi ya machungwa. Juisi hii ni tamu na kwa umbali kidogo ina uchachu na kila napokunywa kikombe napata hisia ya kuamka asubuhi vizuri. Machungwa ni matunda ya asili yenye vitamin C nyingi na kunywa juisi yake kunatoa nguvu na kunafanya mwili kuamka. Na si kwa subuhi tu bali wakati wowote ukihitaji juisi ya machungwa hunipa hali ya furaha ya haraka. Pia juisi nyingine ninayoipenda ni juisi ya mchanganyiko wa matunda. Mfano vile mchanganyiko wa tunda la apple, papai na ndizi. Juisi kama hiyo hua na ladha ya kipekee. Tamu kidogo, chachu kidogo na mara nyingine inapoongezwa pilipili au tangawizi inakuwa ya kipekee zaidi. Juisi hii inanikumbusha wakati wa likizo za shule. Pale tulipokuwa tukijaribu mchanganyiko tofauti na kucheka tukijua labda hatutaipenda lakini mara nyingi tuliifurahia sana aina nyingine ya juisi ninayoipenda ni juisi ya parachichi hii nayo wengi hawaioni kama juisi lakini kwangu mimi ni chakula na juisi kwa wakati mmoja ni laini, yenye nguvu. Na mara nyingine nikiongeza ndizi au siagi kidogo inakua kama tamasha kwa ladha. Juisi hii huchangia sana afya, hasa nguvu na ngozi nzuri. Labda jambo jingine katika kila juisi nayoinywa napenda sana kujaribu tofauti kila wakati. Labda leo juisi ya machungwa, kesho mchanganyiko wa apple na papai, kesho nyingine ndizi na parachichi.

Kwa upande wangu, programu ambayo napenda kutumia zaidi ni ile programu ya WhatsApp. Ambayo ni programu njia mojawapo ninayoitumia katika mawasiliano. Inarahisisha mawasiliano yanakuwa ya haraka na inaunganisha familia, marafiki na hata wafanyakazi katika taasisi tofauti tofauti. Hata kama siwezi kuonana uso kwa uso na wale wenzangu, Whatsapp hufanya mazungumzo ya kila siku kuwa rahisi. Iwe ni ya maandishi, sauti au video. Napenda jinsi, ninaweza kushiriki picha, video na hata hali ya kila siku, kila kitu ndani ya program moja. Kisha, kuna programu za burudani kama TikTok na YouTube. Hizi huwa burudan kwa wakati wa mapumziko. Nikiwa mchovu au mwenye kutaka kupumzika, naangalia video fupi au mafunzo mafupi kunisaidia kupunguza mawazo mengi. Ila hili si bure tu, mara nyingi unajifunza mambo mapya, labda ujanja wa kila siku, mafunzo madogo, au hata mapishi. Sasa siwezi kusahau programu za kazi. Mfano Microsoft Teams au Zoom ni muhimu sana kwangu. Kwa sababu kazi nyingi zinafanyika mtandaoni, programu hizi hufanya mikutano kuwa rahisi, kunakili faida na kuratibu bila kufika ofisini. Na nimejifunza kutegemea teknolojia hizi sana kwa sababu zinarahisisha maisha ya kitaaluma. Kuna pia programu za elimu na habari. Napenda kutumia Google na Wikipedia mara nyingi. Kwani wakati wowote ninapotaka kujua kitu kipya, zinanisaidia kupata jibu mara moja. Na hizi programu hufanya mwili na akili yangu ziwe zenye shughuli kila siku na kunifanya nipate maarifa bila kuchelewa.

Kivi yangu ukiniuliza lili jukumu ninalopenda zaidi kazini ni ule uhusiano na ushirikiano na watu kueza kutatua matatizo. Napenda sana kuona matatizo yanatatuliwa, mawazo mapya yanapendekezwa na kila mtu anajisikia kushirikiana na mwenzake. Hili linanifanya nijisikie sana kama kazi yangu ina maana na siyo tu kufuata maelekezo bila maana. Pia ninapenda jambo linalohusiana na ubunifu au kuunda kitu kipya. Mfano kupanga mradi, kuandaa ripoti au muundo mpya au kuleta mbinu tofauti za kufanikisha kazi. Hili hufanya akili yangu ichukue changamoto kwa furaha, si kama mzigo. Kila mara unapomaliza kitu kipya, unapata hisia nzuri ya mafanikio. Na unajua, jitihada zako, hazikuishia bure. Vile vile, ninapenda jambo linalohusiana na kusaidia wengine. Kama kuna mteja au mfanyakazi anayeuliza msaada, au jambo linalohitaji suluisho kushirikiana na kusaidia kunanipa kuridhika. Kuna fraha isio na kifani pale ninapomsaidia mtu kupata suluisho na ninaposhuhudia matokeo chanya ya jitihada zangu. Lakini pia siwezi kusahau jambo la kupanga na kuthibiti kazi. Napenda sana kuona kila kitu kikiwa kwenye mpangilio, kila mtu anajua jukumu lake na kila hatua inafuatwa jinsi ambavyo ilipangwa.

Naam, ninapenda kununua bidhaa mtandaoni kwa sababu ambazo nataka nizizungumzie hapa. Sababu ya kwanza, kununua mtandaoni ni rahisi sana. Unaweza kukaa nyumbani, ukikunywa chai au kahawa, kisha ukabofya tu kwenye simu au kompyuta yako na kitu unachokitaka kinakuja hadi mlangoni. Hii ni tofauti sana na hapo zamani ambapo ilibidi tutembelee maduka. Tukikagua bithaa. Kisha tukingojea mustari wa kulipa. Jambo la pili kununua mtandaoni kunatupa chaguo Nyingi. Huna haja ya kufuata maduka ya jirani tu. Unaweza kuagiza bithaa kutoka nchi nyingine. Ukilinganisha bei. Ukasoma maoni ya wateja. Na hata kupata punguzo kubwa. Ni kama kuwa na duka kubwa duniani ukiwa tu na kidole kimoja. Lakini si kila kitu ni rahisi. Kuna hatari pia. Mara nyingi huwezi kugusa au kujaribu bithaa kabla ya kununua. Na hili labda wakati mwingine linasababisha usumbufu kama bithaa isipotimiza matarijio yako. Kwa hivyo, mimi ninapendelea kutumia mitandao inayojulikana na ya kuaminika. Hii inasaidia kupunguza hatari ya kupoteza pesa. Na pia ninapenda kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Ni kama kupata mapendekezo ya marafiki kabla ya kufanya uamuzi. Faida nyingine pia, wakati mwingine kununua mitandaoni kunaokoa muda na nguvu. Huwezi kufikiria jinsi inavyo furahisha kuepuka foleni na badala yake kutumia mda huo kufanya mambo mengine muhimu au kufurahia familia.

Naam kuhusu swala la kupanda milima ninapenda kuipanda milima. Lakini si kupanda milima tu bila maandalizi. Kupanda milima kuna hitaji nguvu, uvumilivu na mipango mizuri. Na hii ni siasa ya mwili na akili. Unapokuwa unapanda, unapata fursa ya kuona mandhari nzuri, upepo mwanana. Na kuwa karibu na asili kwa kiwango kisicho cha kawaida. Naam kuna jambo moja ambalo linanifanya nipende kuipanda milima. Uhakika wa mafanikio na furaha baada ya kufika kileleni. Ukifika juu ya mlima, unajua kuwa jitihada zako zote hazikuwa bure. Hapo ndipo unapoona mandhari yenye uzuri wa kipekee. Miale ya jua ikichomoza au kupungua misitu ya kijani na hewa safi kabisa. Ni hisia ya furaha isio na kifani. Pili kupanda milima kuna saidia afya ya mwili na akili. Mwili unapata mazoezi mazuri, moyo unapata nguvu na akili napata utulivu. Na wakati mwingine, tunapokabiliana na changamoto za kila siku kupanda milima kuna kuwa njia ya kutulia na kuondoa msongo wa mawazo. Ni jambo ambalo ningependa kuonya wale ambao wana nuia kupanda milima kuwa sio kazi rahisi. Inahitaji maandalizi ya chakula, maji na vifaa sahihi. Na pia lazima uwe makini na salama.

Naam kuhusu majira upande wangu ninapenda majira au msimu wa vuli na ninapenda huu msimu kwa sababu ambazo nitazitaja sababu ya kwanza hali ya hewa ni ya kuvutia kwa kuwa si joto sana si baridi sana na mara nyingi kuna upepo mwanana unaofanya kila kitu kuwa cha furaha. Hii inafanya iwe rahisi kutembea nje, kufanya mazoezi, au tu kukaa kando ya dirisha ukifurahia anga safi. Sababu ya pili, vuli huwa na mandhari ya kipekee, majani hubadilika rangi kutoka kijani, kuwa rangi za dhahabu na kahawia, na pia mimea huonekana yenye kuvutia zaidi. Hii ina mana kuwa ni wakati mzuri wa kwenda kwenye bustani, kuchukua picha, au hata kufurahia utulivu wa asili. Hakika, mandhari ya vuli yanafaa sana kwa wale wanaopenda kufanya shuguli za nje. Aidha, vuli huwa na fursa ya kusherehekea. Kwa mfano, shule na vyuo vinakuwa na mitihani, lakini pia kuna sherehe na likizo ndogo ambazo zinafanya maisha kuwa na msisimko. Hali ya hewa ya vuli inafanya iwe rahisi kushirikiana na familia na marafiki. Kwani ni wakati mzuri wa matembezi na sherehe ndogo ndogo. Sio vuli tu ninayo ipenda. Napenda pia jinsi msimu huu wa vuli unavyofundisha uvumilivu. Wakati majani yanapopanda na kuanguka, joto nalo linabadilika. Nakisha unajifunza kuthamini mabadiliko na kubadilika pamoja nayo.

Kuhusu teknolojia mpya kuijaribu, ndio ninapenda sana. Lakini sio kwa sababu tu napenda vitu vipya. Bali, kwa sababu teknolojia mpya, hufungua fursa za kuboresha maisha yetu. Kwa mfano, kuna program mpya za simu ambazo zinaeza kurahisisha kazi zangu za kila siku. Kama kupanga ratiba, kulipa bili, au hata kujifunza kitu kipya. Kuna faida kathaa za kujaribu teknolojia mpya. Kwanza, hufanya kazi zetu kuwa rahisi na haraka. Kama kuna program au kifaa kipya, kinachoeza kuokoa muda au kuboresha matokeo napenda kukijaribu mara moja. Pili, teknolojia mpya inatufundisha kuwa wabunifu. Tunapoanza kutumia kitu kipya, tunajifunza mbinu mpya, tunakuwa kiakili, na mara nyingine tunapata njia mpya za kutatua changamoto. Lakini pia si kila mara ni rahisi. Mara nyingi teknolojia mpya inaweza kuwa changamoto. Hasa kama haijawahi kutumika au haiko wazi jinsi inavyofanya kazi. Hapa ndipo uvumilivu unavyo hitajika. Huwezi kutarajia kuelewa kila kitu mara moja. Lakini kujitahidi na kujaribu ni njia ya kujifunza na kukua. Aitha, napenda kushirikiana na wenzangu. Wakati mwingine, wenzangu wanakua tayari kujaribu teknolojia mpya na kushirikiana kunafanya mchakato kuwa rahisi zaidi. Tunaeza kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kubadilishana mawazo, na kuhakikisha tunatumia teknolojia hiyo kwa njia bora.

Hmm, jambo la ni mara ngapi ni naendo hospitalini, kila mwaka ni jambo lenye mashiko sana. Na nafikiri ni muhimu kuelewa kwamba, kuenda hospitali si lazima tu, pale tunapokuwa wagonjwa. Hmm, mara nyingi ni vyema kufanya ukaguzi wa kawaida wa afya, Hmm, ili kujua hali ya mwili wako na kuchukua tahadhari kabla tatizo kubwa kutokea. Kwa mfano, mimi hujaribu kuenda angalau marambili au tatu kwa mwaka kwa ukaguzi wa kawaida. Kama vipimo vya damu, shinikizo la damu, au uchunguzi wa jicho na meno. Pili, idadi ya mara ninayoenda hospitali naweza kuathiriwa na mtindo wa maisha yangu. Kwa mfano, watu wanaoishi kwa haraka, kula vya kula visivyo na lishe, au kushugulika na msongo wa mawazo, mara nyingi huhitaji kuangalia afya zao mara kwa mara. Na pia, wagonjwa wenye magonjwa sugu, wanahitaji kwenda mara kwa mara kuangalia hali zao, kuchukua dawa, na kupata ushauri, wadaktari. Lakini sio kila mara ni lazima kwenda hospitali kwa sababu ya ugonjwa. Mara nyingine ni kwa ajili ya kupata elimu ya afya. Hospitali ni maali pazuri kupata ushauri, chanjo au kujifunza jinsi ya kuishi maisha ya nye afya. Na kwa hivyo, kwa mtu kama mimi, kuenda hospitalini ni sehemu ya kujilinda na kutathmini afya yangu. Aidha, kwenda hospitalini mara kwa mara kunasaidia kutambua matatizo mapema. Ukiona dalili ndogo za ugonjwa, unaweza kuchukua hatua ifaayo mapema. Hili linaweza kuokoa muda, gharama na hata maisha.

Kivyangu, napenda kutazama mchezo. Hakuna kitu kinachonifanya nijisikie furaha zaidi kuliko kukaa mbele ya televisheni au simu, nikitazama timu yangu ninayoipenda ikicheza. Inaweza kuwa ni klabu ya soka, au timu ya mpira wa kikapu, au wanariadha wa nchi yangu. Ninapenda kuona mbinu za wachezaji, jinsi wanavyoshirikiana, na hata jinsi wanavyoshinda au kushindwa. Ni aina ya burudani, lakini pia ni somo. Unajifunza mikakati, uvumilivu, na hata ujasiri. Lakini sio hayo tuu. Napenda pia kucheza michezo. Wakati nina nafasi, napenda kushiriki michezo ya uwanja na marafiki. Kwani hii inasaidia sana afya yangu kuchangia mazoezi ya mwili na pia kufanya kuwa na furaha ya pamoja. Kucheza michezo ni njia nzuri ya kupumzisha akili, kutengeneza urafiki na pia kujifunza kazi ya timu au kazi ya kushirikiana. Kwa upande wangu, michezo yote ya kucheza na ya kutazama, ina faida zake. Kutazama michezo kunatoa raha na burudani. Huku kucheza michezo kunaboresha afya ya mwili na kukuza ujasiri na ustadi kwa kushirikiana. Wakati mwingine mimi hufanya zote. Napanga ratiba ya wiki ya kutazama mechi. Na pia kujumuika na marafiki kucheza michezo jioni au wikendi. Pia michezo inafundisha uvumilivu na ushikamano. Wakati unatazama au kucheza, unajifunza kushirikiana na wengine, kuhesabu mbinu za kushinda, na kukabiliana na changamoto. Hili nalo ni somo la maisha pia.

Hapa kuna mambo kadha wa kadha ambayo mimi huyafanya wakati umeme unapokatika. Kwanza napenda kubaki tulivu wakati umeme unapokatika wengi wetu huwa na hasira au kuchanganyikiwa. Lakini kuna maana ya mimi kuchagua kuwa mtulivu. Kumbuka umeme ni jambo la kawaida kutokea, linapokuwa na matatizo ya kuwepo au kupotea, wakati wa mvua, kubwa, au hata msongo wa umeme. Kubaki tulivu, kunanisaidia kufikiria kwa utulivu ni nini cha kufanya. Pili, ninapenda kuangalia chanzo. Hii inaweza kuwa kama swichi ya nyumba imezimwa au vifaa fulani vinaingilia au labda ni tatizo la jiji lote. Kwa kufanya hivyo mara nyingi inaweza kurekebisha tatizo la kawaida nyumbani bila kuwa na hofu. Tatu ninapenda kuwa na mipango mbadala. Kwa mfano mara zote nina taa ndogo za betri, taa za mwako na simu zikiwa zimejaa malipo. Hivi vinanisaidia kuepuka usumbufu mkubwa hasa kama ninapanga kufanya kazi au kusoma. Pia mara nyingine ninapenda kutumia muda huu kupumzika au kufanya shughuli ambazo hazihitaji umeme. Kama vile kusoma vitabu, kuzungumza na familia au kufanya mazoezi nyumbani. Jambo jingine, mara nyingi ninapenda kusikia habari kupitia redio ndogo ya betri au simu yangu ili kujua ni lini umeme utarudi na hili linasaidia kupanga siku yangu bila kuwa na presha. Pia ni fursa kuzingatia kile ambacho umekuwa na msongo nacho na kupanga mbadala kwa kazi zangu za siku.

Kuna njia mbalimbali, ninazozitumia kujistawisha wakati wa likizo. Kwanza, ninapenda kupumzika. Likizo ni muda mzuri wa kupumzika baada ya kazi. Na hii inaweza kuwa kulala kwa utulivu, kusoma kitabu kizuri, au kuangalia sinema. Kupumzika, kunaisaidia akili na mwili kuondoa uchovu. Na kuna niandaa kwa changamoto mpya zitakazokuja baada ya likizo. Pili napenda kusafiri kidogo. Hii inaweza kuwa kuenda likizo ya kifamilia. Kusherehekea kwenye sherehe fulani au hata kutembelea marafiki. Kusafiri kuna fungua fursa ya kuona sehemu mpya. Kuonja tamaduni tofauti na pia kupata uzoefu mpya. Kwa kweli, kusafiri kuna burudisha sana na kunaleta furaha ya kipekee. Jambo la tatu, ninapenda pia kujishughulisha na burudani kwa mfano. Michezo ya uwanja, kuogelea na familia. Na hii, hii michezo inaifanya likizo iwe ya furaha na pia huchangia afya ya mwili. Mara nyingine napenda pia kujifunza kitu kipya, kama kupika chakula kipya au kufanya kazi za sanaa. Hii ni njia nzuri ya kutumia muda kwa manufaa na kufurahia wakati wa likizo. Naam jambo jingine ninapenda kutumia muda na familia na marafiki. Likizo kwangu huwa ni muda mzuri wa kushirikiana na wale unaowapenda, kuzungumza, kucheka na kusherehekea pamoja. Hii inafanya kila likizo kuwa ya kipekee na ya kumbukumbu nzuri.

Naamu, ni vyema kujua kuwa plastiki ni raisi sana kuitumia ila inafanya uchafuzi mwingi sana wa mazingira yetu tunamoishi. Kwa hivyo, ni vyema kufikiria ni hatuwa gani tuneza kuchukua ili kupunguza matumizi yake. Na kwangu, kwanza mimi huanza kukurejelea tena na tena vyombo na mifuko ya plastiki. Badala ya kutumia mfuko mpia kila wakati naponunua vitu, napenda kubeba mfuko wangu wakitamba au wabegi la kukaribisha bidhaa. Hii husaidia kupunguza idadi ya mfuko ya plastiki inayotumika na kuhishia kuharibu mazingira. Pili, napenda kuchagua bidhaa zisizo na plastiki pale inapowezekana. Kwa mfano ninapukunywa maaji napendelea chupa za chuma au glasi badala ya plastiki. Vivyo hivyo, bidhaa kama sabuni au vyakula mara nyingi vinaweza kuhuzua kwenye mifuko ya karatasi au chupa zinazoweza kutumika tena. Hii husaidia kupunguza taka za plastiki. Tatu, napenda kutengeneza upia na kutumia tena plastiki badala ya kuiacha tu. Mfano ni kutumia mabegi ya plastiki uliochukua kutoka dukani mara nyingine au kutumia chupa za plastiki kama mabegi ya kuifadhiya vitu nyumbani. Njiya hii husaidia plastiki kutumika kwa mda mrefu kabla ya kuhishia kutupa. Njia nyingine mimi hujenga tabia ya kuepuka bidha za plastiki zinazo tumika maramoja. Hii ni pamoja na kutumia visahani vya karatasi badala ya plastiki au kutumia mapipa ya chuma badala ya plastiki.

Naam, kuhusu mitandao ya kijamii ni kweli mimi ninaitumia na ninapenda sana. Siku hizi ni rahisi kuwasiliana na familia na marafiki kushirikiana habari au kupata burudani kupitia majukwaa ya kijamii kama Facebook, Instagram, Twitter na Whatsapp. Kwa kweli, mitandao ya kijamii imepunguzo umbali kati ya watu na imefanya dunia kwa ndogo kidogo. Lakini, si kila kitu ni burudani tu. Napenda pia kutumia mitandao ya kijami kujifunza na kupata habari. Kwa mfano, ninaweza kupata makala ya elimu, taarifa za michezo au elimu ya afya. Hii hufanya mitandao ya kijamii kuwa zana yenye faida kubwa ikiwa inatumika kwa busara. Hata hivyo, ninapenda kuonya kuwa mitandao ya kijamii inaweza kuwa changamoto pia. Wakati mwingine inachukua muda mwingi kuliko tulivyopanga. Au kuleta msongo wa mawazo, pale tunapoona habari, zisizo sahihi, au ulinganifu wa maisha ya wengine. Kwa hivyo, ni muhimu kutumia muda wetu vizuri na kuweka mipaka. hii mipaka tunaiweka na namna gani. Mara nyingi, mimi hufanya jinsi ifuatavyo. Kwanza, ninaweka muda maalumu wa kutumia mitandao ya kijamii. Hili linazuia isije ikaleta usumbufu kazini. Pili ninachagua taarifa na burudani ninazopata. Hili linasaidia kuhakikisha si habari zisizo sahihi au zinazo changanya. Pia ninatumia mitandao ya kijamii kuwasiliana kwa njia nzuri, kushirikiana na kusaidiana. Badala ya kutumia kwa migongano au uhasama.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kwanza kabisa mimi mwenyewe ninapenda kupumzika kidogo. Mara nyingi napumzika kwa kuchukua kiti changu, kufunga macho na kupumua kwa utulivu. Hii husaidia kuondoa ochovu wa asubuhi na kunirudishia nguvu za kuendelea na kazi. Kwa kweli kupumzika kidogo ni kama kuchaji betri za mwili na akili. Pili napenda kula chakula kidogo au kunywa kinywaji. Na wakati mwingine napata nja au kiu kidogo. Hivyo nakula matunda, natafuna karanga au kinywaji cha afya. Hili husaidia kuimarisha nguvu za kuhakikisha siishi kuwa na uchovu. Tatu, ninapenda pia kutumia muda kwa shuguli za starehe ndogo ndogo. Kwa mfano kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kuzungumza na rafiki mmoja. Hii inafanya mapumziko ya mchana kuwa burudani na kutuliza akili. Naam ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia muda kidogo. Kisha, mara nyingine napenda kutembea kidogo. Hii inaeza kuwa nje ya jengo au kutembea kidogo ofisini au hata shuleni. Kutembea kuna saidia mwili kuwa macho, kuongeza damu kusambaa vizuri na pia kutoa hisia nzuri ya furaha na ustawi. Na kwa kumalizia mapumziko ya mchana sio tu muda wa kupumzika bali ni fursa ya kujijenga, kufurahia na kujiandaa kwa kipindi kilichobaki cha siku. Na kwa upande wangu napenda kuchukua muda huu kwa busara, kupumzika, kula kidogo, kufanya starehe na kutembea kidogo.

Kuhusu hili swali la mimi kupenda kula samaki. Ndiyo, napenda sana kula samaki. Samaki ni chakula kitamu sana na kinafaida nyingi kiafya. Samahani lakini si samaki wote. Ninawapenda hasa samaki safi na aliepikwa vizuri. Kama kukaangwa, kupikwa kwa kuchemshwa au hata kuoka. Harufu yake na ladha yake ni nzuri sana. Na inafanya mlo kuwa wa furaha. Pili samaki ni chanzo kizuri cha protini na omega tatu. Hii ni muhimu sana kwa afya ya moyo na ubongo. Kula samaki kuna saidia kuwa na mwili wenye nguvu. Akili safi na kinga bora ya mwili. Kwa kweli hii ndiyo sababu ninapenda kujumuisha samaki katika milo yangu. Mara kwa mara aidha kula samaki kuna punguza matumizi ya nyama nyekundu. Mara kwa mara ambayo inaweza kuwa hatari ikiwa inatumiwa sana. Hivyo kwa kula samaki si tunapata ladha nzuri bali pia napendelea afya yangu kwa muda mrefu. Lakini pia napenda ubunifu katika kupika samaki. Unaweza kuongeza viungo kama tangawizi, pilipili, kitungu na limau. Ili kufanya samaki kuwa wakipekee. Na mara nyingine napenda kuenda kwenye mikahawa ya samaki na kuonja samaki aina tofauti. Kama samaki wa maji safi, samaki wa baharini, au hata samaki wa chumvi na pilipili. Hii inafanya chakula kuwa burudani na furaha zaidi.

Naam kila mmoja ana lile jambo ambalo au tukio lililotokea kwenye maisha yake na analikumbuka kwa sana au amelichukulia maanani sana. Kivyangu tukio hili ni pale nilipofanikisha ndoto yangu ya kupata cheti cha elimu ya juu. Hii ilikuwa ni ndoto yangu kwa muda mrefu na nilipoifanikisha nilihisi furaha isiyo na kifani. Sikufahamu kuwa kazi yangu ngumu, jitihada na bidii zitaanza kuleta matokeo chanya. Ilikuwa ni ushuda wa kila saa niliowekeza kila jaribio ninalolifanya na kila wakati wa kujifunza bila kuchoka. Tukio hili pia lilinifundisha mambo muhimu ya maisha. Kwanza nilijifunza uvumilivu na bidii. Hakuna kitu kilichokuja kwa urahisi. Nilipitia changamoto nyingi. Lakini uvumilivu na kuendelea kusonga mbele ndiyo vilinisaidia kufanikisha ndoto yangu. Pili, tukio hili lilinifundisha kuthamini kila hatua. Sio matokeo pekee, kila hatua ndogo ambayo unachukua inaweza kupelekea mafanikio makubwa. Lakini pia, tukio hili liliniambia kuwa ndoto hazikosi kufanikishwa endapo utajitahidi. Hakuna njia nyingine ya mafanikio isipokuwa bidii, uvumilivu na nidhamu. Hili ni somo ambalo limeendelea kuniongoza hata katika mambo mengine ya maisha yangu.

Naam kwanza kabisa kuhusu nilichokifanya asubuhi hii niliamka mapema kidogo nimejifunza kuwa kuamka mapema kunatoa nafasi ya kufanya mambo kwa utulivu bila haraka na pia kunatoa muda wa kufikiria siku nzima. Baada ya kuamka nilifanya mazoezi madogo ya mwili kama kupumua kwa kina na kufanya push-ups chache. Hii ilinisaidia kuamka vizuri na kupata nguvu za kuanza siku. Pili, nilijianda na kisha nikaanda kifungwa kinywa cha afya. Nilikila chakula kilicho na protini, matunda na kinywaji cha moto. Kula asubuhi, staftahi yenye afya kunasaidia akili kuwa makini, mwili kuwa na nguvu na moyo kuanza siku kwa furaha. Hakika, asubuhi bila kifungua kinywa cha afya, inaweza kufanya siku kuwa ngumu. Tatu, nilitumia muda kidogu kupanga shughuli zangu za siku. Nilitengeneza orodha ya mambo muhimu ya kuyafanya, kuweka kipaumbele na kuamua ni hatua gani nitazichukua kwanza. Hili linasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha siku inafanyika kwa utulivu na kwa mpangilio. Kisha nilipumzika kidogo kwa kusoma na kusikiliza mziki. Hili lilinisaidia akili kuwa tulivu na kuanza siku kwa furaha.

Mimi binafsi nina kaa mpaka saa tano usiku na kuna sababu nyingi za kunifanya mimi kukosa kulala mapema. Moja wapo ikiwa ni kazi. Hua nafanya kazi kwa mda mrefu na kisha unapata kuwa inanifikisha mpaka mda wa saa mbili jioni. Na huo muda ndipo naamua kurudi nyumbani kwenye nyumba yangu penye na lala. Kisha baada ya kufika nyumbani saa mbili, sitaenda moja kwa moja paka kwenye blanket. Na nitafika kwanza kutaharisha chajio, nitengeneza chajio vizuri. Na wakati chajio kinaiva, pia ninapiga pasi nguo ambayo nitaivalia kesho nikienda kazini. Kwani maandalizi ya mapema yananipa muda wa kujipanga vizuri. Baada ya hapo nakula chajio, kisha na fungulia runinga kidogo. Kuweza kutazama taarifa na kujua yale yaliojiri kwenye nchi na kuvuka mipaka yake. Kwani taarifa ni kitu muhimu sana kukua na ujuaji wa kile kilacho endelea. Kisha baada ya kutazama taarifa pia naingia kwenye mitandao ya jamii nafika huko kueza kupata ujumbe kueza kuzungumza na familia na marafiki na mara nyingi ninatumia whatsapp na baada ya kupata ujumbe ninaingia mtandao wa tiktok kidogo kutizama video ambazo zinamafunzo na za kuniliwaza kabla ya kuamua kuenda kupumzika. Sasa ukiangalia hayo mambo yote ambayo nimeyafanya kutokea saa mbili wakati nilipofika unapata kuwa inafika saa tano. Ndiposa ninaamua kwenda kupumzika.

Wakati nina mgogoro na mtu muingine mimi uyafanya mambo katha. Jambo la kwanza kitu cha msingi kwangu ni kutulia kwanza. Mara nyingi tunapokutana na tatizo moyo unaanza kupiga kwa kasi. Maneno yanatokea bila kuthibitiwa. Na hili linaeza kufanya mgogoro kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kupumzika kuchukua muda kidogo, kisha kufikiria kwa utulivu, ninjia moja na salama ya kueza kutatua huo mgogoro. Pili, ni kujaribu kufikiria kulingana na yule mtu muingine tulievurugana nae. Nijaribu kufikiria kulingana na yeye mbona alifikiria vile au kufanya jinsi alivyofanya. Watu wengi wanapokosohana, kila mmoja anataka kusema tu au kufuata maoni yake. Lakini unapoanza kusikiliza na kufuatilia kwa makini, unapata kuona ninini kweli kimesababisha huo mgogoro. Labda yeye alifikiria nini ambacho kilikuwa tofauti na fikira zako. Hili linasaidia kuondoa dhana potovu ya kutoelewana. Kitu kingine ninachokifanya na ni muhimu sana kulingana nami ni kuzingatia maneno yangu nazuhia sana kutumia maneno ya kuumiza au kuashiria hasira. Badala yake nazungumza kwa eshima kwa mfano ninaona hali hii ningumu na ningependa tushugulikie pamoja kwa utulivu. Maneno madogo kama ayo yanaweza kubadilisha mwelekewo wa mgogoro na jambo jingine ni muhimu kutafuta suluisho. Mgogoro hauishi kwa kutozungumza tu. Fikiria hatuwa zinazo weza kusaidia pande zote mbili. Hili huweza kuwa na kutengeneza makubaliano ya hatuwa za kati au za kutoa wasiwasi wowote ule.

Swala lenye mashiko makuu hili. Kifaa kile cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hii si simu tu kwa kupiga simu au kutuma ujumbe. Ni kitabu, kalenda, kamera, muziki na hata duka. Kila kitu tunaweza kufanya kwa simu yetu. Na maranyingi si kitu cha starehe bali kazi na mawasiliano pia. Lakini si kila mtu anachagua kifaa kimoja. Labda wengine wanaweza kusema kompyuta kwa sababu kompyuta ni mahali pa kufanya kazi. Kujifunza na hata kuunganishwa na dunia bila kompyuta wengine wanahisi kama hawana njia ya kufanikisha kazi zao za kila siku ila simu ya mkononi imeweza kuchukua hivi vifaa vingine kwa mfano kompyuta. Ikaipunguza mpake ikawa yenye kubebeka mfukoni. Na kulingana na teknolojia, unaweza zungumuza na familia, jamii na marafiki wale walio ile ngambo ya pili. Labda hata bara tofauti na lile ambalo umo inakua ni unaifanya kwa uwepesi. Kuna bidhaa za mtandaoni. Unataka kununua bidhaa za mtandaoni na labda hizo bidhaa hazipatikani kwenye duka la jirani unalolijua. Ni bidhaa ambazo zinapaswa kutoka simu za mbali. Basi simu ya mkononi itakusaidia kwa kutumia programu tofauti tofauti za simu za kununua bidhaa mtandaoni ukaja kuipata bidhaa ile. Pia unaeza tumia simu ya mkononi kwa kamera ilikuweza kuchukua matukio tofauti tofauti ya maisha, ziwe ni sherehe, furaha, safari mbali mbali, mandhari mpyampya na kadhalika.

Naam, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu, siasa siyo tu kuhusu wagombea, wa viti, au kuhusu chama fulani. Siasa ni uhakiki, wajamii yetu, mfumo wa sheria, na jinsi tunavyo pata huduma za msingi. Kwa hivyo, kuzungumza kuhusu siasa si bure. Ni njia ya kuelewa maisha yetu ya kila siku. Na kuzungumza kuhusu siaasa, kivyangu ninaonelea kuna fanya mmoja awe mdadisi. Unajifunza jinsi serikali na vifanya kazi, unajua hakizako, na hata unajua jinsi ya kushiriki maamuzi muhimu. Hata kama huendi kwenye mikutano ya siaasa, kuzungumza na wengine kuhusu siasa kuna kufanya uwe na taarifa na uwelewa wa mambo tofauti tofauti. Sasa unapo zungumza kuhusu siasa ni muhimu kuheshimu mawazo ya wengine kila mtu ana maoni yake na si lazima kila mtu wafanikiwe. Unaweza kusema, sija kubaliana na kauli yako lakini ni nazielewa hoja zako. Hii, inajenga mazungumzo yenye heshima na kuondoa mgongano usio wa lazima. Pia, siasa si lazima iwe ya kusababisha hasira. Laa, unaweza kuzungumza kwa utulivu, kubadilishana mawazo, kuuliza maswali, na kuelewa hali halisi. Hii ni njia kukua kielimu na kijamii. Kwa kifupi, kuzungumza kuhusu siasa ni fursa. Sio lazima iwe mzaha uchungu. Ni fursa kujua, kuelewa, na hata kushiriki katika maendeleo ya jamii. Lakini lazima tutumie akilizi zetu. Heshima na tuwe wenye subira.

Hmm kwa sasa imekua ni wazi kwamba habari mtandaoni imekuwa sehemu ya maisha yetu. Mara nyingi tunaanza siku yetu kwa kuangalia Vichwa Vya habari kwenye simu zetu. Kuangalia kile kilichotokea dunia nzima. Au hata kuangalia mambo kuhusu marafiki. Lakini tatizo ni kwamba habari nyingi zinapita kwa haraka sana. Ukisomea kwenye mitandao ya kijami kama Facebook, Twitter, TikTok au Instagram huwezi kujua mara zote ni kweli au ni uongo. Hivyo ni muhimu kujua chanzo cha habari. Kwa mfano unaweza kusomea habari za kitaifa kwenye tovuti za gazeti maarufu kama vile Daily Nation, Standard. Pia mara nyingi ni sahihi zaidi kuliko zile za mitandao ya kijamii. Ingawa zinachukua muda kidogo kuweza kulinganisha. Pia kuna programu maalumu za habari kwa mfano BBC, CNN au Aljazeera. Programu hizi zinakupa habari za haraka na zenye ufasaha na unaweza hata kuchagua maswala unayopenda kama siasa, michezo au teknolojia. Lakini pia lazima tukumbuke kusoma kwa makini, usirukie kila kitu unachosoma mtandaoni. Maana habari nyingi zineza kuwa mitego, yaani zinajaribu kuvutia tu ili ubofye uziangalie. Hivyo, kila habari inayovutia, hakikisha unachunguza chanzo chake kwanza. Kwa upande mwingine, kusomea habari mtandaoni pia ni fursa ya kujua yaliyojiri kwenye dunia nzima. Unaweza kujua kile kinachotokea mbali na nchi yako au hata kupata mawazo mapya.

Naam, ninapenda kutembea msituni. Naam, kwanza kabisa kutembea msituni si burudani tu. Ni njia ya kupumzika kwa akili na mwili. Ninapokuwa msituni, ninapata hewa safi. Nashuhudia miti, maua na wanyama wadogo. Hivi vinasaidia kupunguza msongo wa mawazo uliokusanywa kwa siku nzima kazini au shuleni. Wengine wanaweza kusema lakini msitu ni mbali si rahisi kufika. Ni kweli lakini hata kutembea kwenye bustani ya karibu kuna faida kama hiyo. Kinachofanya msitu kuwa maalumu ni utulivu wake mandhari ya asili na sauti za wanyama. Sauti za ndege au maji yanayoyeyuka katika mto hutoa amani isiyo na kifani. Pia, kutembea msituni ni mazoezi ya mwili, ninapopanda kunrathi, kando ya miti, au kupita kwenye vishimo vya majani, ninatumia misuli ya miguu, mgongo, hata mikono, wakati ninakabiliana na changamoto za njiani. Ni njia nzuri ya kuboresha afya na kuongeza stamina bila kuenda kuinua chuma. Lakini pia sio faida za mwili tu. Akili yangu pia inafaidika. Kutembea msituni kunanisaidia kuweka mawazo yangu sawa, kufikiria kwa utulivu na kupata mawazo mapya. Wanafalsafa wengi wanasema kuwa unapokuwa karibu na asili unapata ufahamu na muongozo wa ndani.

Naamu. Ninafuatilia sana matukio ya kimataifa. Naamu, ni jambo ninalo lifurahia sana. Aamu, kufuata matukio ya kimataifa, si jambo la anasa. Bali nihitaji la msingi katika dunia ya leo. Dunia imekuwa kama kijiji kimoja. Kinachotokea upande mwingine wa dunia. Maranyingi, kinaathiri maisha yetu, hapa nyumbani. Aam, kwa mfano. Mabadiliko ya bei ya mafuta duniani. Yanaweza kuathiri gharama ya usafiri. Migogoro ya kimataifa pia yanaweza kuathiri uchumi. Biashara au hata ajira. Na hivyo basi. Ninapofuatilia matukio ya kimataifa. Ninaelewa sababu ya mambo mengi yanayo tokea karibu nami. Lakini ukweli ni kwamba si kila mmoja napenda kufuatilia habari za kimataifa. Kuna wale wanaosema hizo ni za mbali sana, hazituhusu. Lakini je, ni kweli hazituhusu. Leo hii, kwa kutumia simu au kompyuta. Tunaweza kupata habari za dunia nzima kwa dakika chache tu. Na mimi, ninatumia njia mbalimbali kama vile programu za habari Kama BBC, Aljazeera au CNN. Pia huwa nafuata tovuti za habari na hata mitandao ya kijamii. Lakini nayafanya haya kwa tahadhari. Ni muhimu kuchuja habari. Kwa sababu si kila kitu kinacho onekana mitandaoni ni cha kweli. Kunazo zile habari zinazo tengenezwa tuna mabloga ambao wanitaka kuuza makala. Kwa hivyo lazima uwe mwangalifu na makini sana wakati unapu zipakua habari hizi mtandaoni.